Unashughulikia kazi za dharura vipi? Nina jinsi tofauti tofauti ambavyo ninashughulikia kazi za dharura. Kwanza ni kukuwa na mtaratara ambavyo navifuata kwenye kazi hii. Pili ni kusaidiana na wafanyikazi wenzangu kuharakisha kazi hiyo sababu ni kazi ya dharura. Jambo lingine ni kuweka muda wote kufanya hiyo kazi na kumaliza haraka na kwenye muda unaofaa.

Mchezo gani ungependa kujaribu? Nina michezo miwili ambao ningependa kujaribu. Mchezo wa kwanza ni mchezo wa rugby. Na mchezo wa pili ni mchezo wa boxing. Naam sababu ningependa kucheza mchezo hii ni naamini mchezo wa boxing inahitaji mtu kukueko hapo na kuwa akili yote umeieka hapo. So inasaidia binadamu ama itanisaidia kufokas kwenye kazi hiyo. Na pia itanisaidia apart from kufocus hapo, itasaidia pia kwenye kazi tofauti tofauti au, kwenye kuunda, nitaita heshima ama discipline kwenye kazi yangu tofauti. Pia ningependa kucheza rugby kwa sababu napenda kuona rugby kwenye televisheni na unanifuraisha.

Unaanza aje mradi mpya wa kazi. Kwanza ni kukuwa na plan kwenye mradi huo. Cha pili ni kukuwa na team ambayo nitafanya mradi huo nao. Cha tatu ni kutafuta hela au fedha ambayo itasaidia kwenye mradi huo ili umradi huo ukuje kuwa kitu ambacho kinaweza onekana. Jambo jingine unaeza mradi gani mpya unaanzaje mradi mwingine. Jambo jingine kuanzisha mradi ni kukuwa na plan wa mradi mpangilio.

Kitendo gani cha wema umewahifanya? Chambilecho wahenga husema, tenda wema nenda zako ila, kuna kitendo ambacho nilichokifanya na wainanifuraisha sana sana sana. Ni siku ambayo nilienda pale kwenye kituo cha watoto, children's home. Na kukaa nao pale kwa hapa chakula ambacho nilikuwa nacho kwa wakati huo. Na pia kuwapa maongezi na maarifa kuhusu nini ambacho nachokifanya. Na tuka kuwa tuko kimoja wakati wato.

Ningependa kuona maendeleo gani katika jamii. Maendeleo ni mengi ambayo ningetaka kuona kwenye katika jamii. Kwanza ni barabara njema. Cha pili ni vijana kupata kazi kwenye jamii. Cha tatu ni jamii kushikana kuwa pamoja, kujengana wote, watu kwenye nguvu. Maendeleo ipi ingine ningependa pia kuona maendeleo ya shule kwenye jamii. Hayo tu kwa sasa.

Unakumbuka mwalimu gani kutoka shuleni? Nakumbuka mwalimu kadha wa kadha. Ila kwenye chuo kikuu namkumbuka mwalimu mutaiti ambaye alikuwa mwalimu wangu wa hisabati. Mwalimu alinifanya nikapenda hisabati na pia akafanya mimi kupita kwenye somo langu la hisabati.

Je, unapenda kusoma maoni mtandaoni. Unapenda kusoma maoni mtandaoni. Mauni kwenye ya watu. Ndiyo pia inasaidia sana kuona maoni ya watu ambavyo wanavyofikiria kuhusu uchapishaji wenyu wa kazi. Pia unasaidia kupata feedback kwenye watu ambavyo nini muda mnaweza fanya kipya ama nini mnafaa kubadilisha. Na pia napenda kuona maoni kwenye mtandao pia kwa sababu ya kuona venye watu wanafikiria tofauti na ubunifu wa watu venye wanafikiria.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Ni kufocus kwenye kazi moja. Kwa sababu ukimaliza kazi moja, itakua rahisi kumaliza kazi nyingine na nyingine na nyingine. Na hivyo ndio utakua unatoa huo msongo kwenye kazi. Nini ingini inafanya kwenye msongo wa kazi ni kujaribu kuwa mwenye kazi kwenye kazi yangu. Wakati huo na mbao na ufanya kazi hiyo ndio nimalize mapema na kwenye haraka. Ila, pia kuweka quality kwenye kazi yangu pia.

Niambie kuhusu chakula chako, unachokipenda zaidi. Aa napenda chakula aina ya smocha, ni aina ya chakula pale kwenye street food. Unaeza kushiriki chakula gani ya smocha, wapi unapenda kukila, napenda kula pale kwenye street food. Labdo unaeza kueleza jinsi kinavyo, ladha. Smocha ni chapati ambayo umeekwa pamoja na nyanya na kitungu. Pia ni imeekwa sausage na ikakatakatwa vizuri, avocado, wakaeka pamoja, parachichi yaani e, wakaeka pamoja. Bas, chakula kitamu sana. Je unakumbuka mara ya kwanza ulipokila naam nakumbuka nilikuwa kwenye chuo kikuu. Mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja, hapo ndio nilipokula chakula hicho. Ni nani aliye kufunza kuhusu chakula hiki. Ilikuwa rafiki yangu wakati huo alikuwa anaitwa Philip Na mara ya mwisho ulikula ni lini. Ilikuwa jana. Jano ndio ilikuwa siku ya mwisho ambayo nilikula chakula hicho na nakipenda sana.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Napenda kunywa kinywaji cha aina ya juice. Na juice ambao naipenda kunywa asubuhi sana sana ni juice yenye ya kusiaga. Na ikuwe imechanganywa na ndizi, ikuwe imeekwa maziwa, ikuwe pia imeekwa njugu, na pia embe kwenye juice hiyo. Mwakati mwingine napenda kunywa iyo juice pekee yake na kuna wakati napenda kunywa hiyo juice na maybe keki yeah na naipenda sana.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu? Kulingana na watu tofauti tofauti ila watu ambao ni rafiki zangu au watu ambao tunapenda tunakuanga nao kwa wakati ama muda mwingi mno napenda kuwasiliana nao kwa kupiga simu au mawasiliano ya kuongea aidha uso kwa uso ama ana kwa ana. Ama kama ni kwa simu, kupiga simu na kuongea nao. Ila kwa watu ambao hatuja zoeana nao sana ni napenda kutuma kuwasiliana nao kwa kutuma message ya WhatsApp ama message pale kwenye mtandao wa kijamii.

Mahali gani pa historia ungependa kutembelea? Mahali ambapo ningependa kutembelea pa historia ni hapa Kenya ni pale Pwani, Kenya, Mombasani kwa historical site ambao unaitwa Fort Jesus, ndio, yeah, Fort Jesus. Ningependa kutembea sehemu hiyo nione vile ambavyo wapochogiz walivyounda sehemu hiyo. Kuielewa vile ambavyo walikuwa wanatumia kwa wakati wa vita na kuona pia zana vyao vya vita. Ningependa sana kuenda hapo na kuona.

Je, umewahi kwenda maonyesho ya sanaa. Ndiyo, nimehudhuria kadha wakadha. Nchini Kenya na pia nchini Tanzania. Nimehudhuria maonyesho kadha wakadha wa sanaa. Hapa Kenya nimehudhuria maonyesho ya sanaa kwenye theatre. Na pia kwenye wasanii ambao wanaweka concerts. Mbalimbali kuonyesha sanaa yao na pia kuonyesha umarufu. Wao kwa sanaa ya uimbaji na pia uchekeshaji.

Jukumu gani unalolipenda zaidi kazini? Napenda jukumu la kupewa sekta ya teknolojia au sekta ya AI na pia sekta ya hesabu. Sababu ni sekta hiyo ni rahisi kwangu na pia nimekuwa nikiufanyia ustadi na pia kujaribu kujiimarisha kwenye sekta hiyo. Pili ni pia ni sababu kwa sekta ya AI. Hakuna watu wengi ambao wanaojua kutumia. Na kwa sababu najua kutumia napenda kupewa jukumu hio sana.

Unafaya nini kila asubuhi unapo amka? Nikiamka kitu cha kwanza ni kupiga dua, kuambia mungu ahsante. Baada ya kuamka na kuambia mungu ahsante kwa kupiga dua, jambo la pili ambalo nafanya ni kutandika kitanda na kufanya chumba changu kikae vyema. Jambo la tatu ni kuenda kufungua kompyuta ama tarakilishi yangu. Niangalie email nione kama kuna tarifa yoyote ambao nimeupata hapo. Mkimaliza hapo naenda kwenye kukunywa juisu wangu. Kakunywa juisu na ama stafutai kukula stafutai yangu. Baado ya hapo ni kuenda gym na siku yangu inaanza hapo.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Baadhi ya mambo ambayo nafanya ili kujiunga kwenye mkutano. Jambo la kwanza ni kupitia kumbukumbu wa mkutano wa ulio pita. Na pia kuona kumbu kumbu huu ambao tunaenda kuangalia kwa mkutano huu utakuwa kuhusu kuhusu nini. Pia napitia agenda ambavyo tunaenda kuhusu, kupitia kwenye mkutano ambayo tunenda kukuwa nao. Unafanya nini kujianda? Pia kujitayarisha mapema na kueka wakati unaofaa mkutano huo na pia mi hujieka masaa hayo nikuwe ndio nifanye mkutano huo.

Mboga gani unazo? Penda kula. Napenda kukula mboga vya kenyeji kama misheveve. A napenda kukula mboga ya skuma, skuma wiki. Pia napenda kukula mboga vya kienyeji. Sana sana sababu ni mboga hivi vya kienyeji vina nutrients za maana na pia nutrients ambavyo zinasaidia mwili. Kwa baadhi ya vitu kama kupea mwili nguvu. Pia fiber ambao tunaitumia kwenye mwili. Na pia mboga hivi ni vitamu.

Je umewahi kusafiri kwa ndege ndio. Nimesafiri kwa ndege kuenda eneo tofauti tofauti. Safari yangu ya kwanza kupanda ndege ilikuwa kutoka Nairobi. Nikaenda adi Eldoret, hapa Rift Valley. Nilikuwa nimenda kuona onyesho la soko, hapa Eldoret na pia nilikuwa nimenda kufanya biashara.

Je, unagawanya taka zako, ndiyo, taka kuna, aina tofauti, tofauti ya takataka, kuna taka ambayo unakaa plastiki, unaweka kando, kama ni takataka ya bioorganic, ambayo unaoza haraka, kama mboga, matunda, hayo uneweka kakando, pia ndiyo ikuwe rahisi kwa ambayo anayookota taka hizi.

Unapokeaje maoni kutoka kwa wengine, nina njia tofauti tofauti ambavo napokea maoni kutoka kwa watu wengine. Sababu hiyo ni feedback ambayo ntatumia kwenye kazi au kwenye kufa kujua bidhaa ambavyo naviuza ama vitu ambavo nafanya kama ni stahili ama sistahili So, vile ambavyo napokelea maoni kutoka kwa watu wengine ni kuandika chini. Maoni yao. Pia na kusikiza sana maoni ya watu ambavyo wanavyovisema. Badai minda kaa chini niangalie ambavyo vinafaku badilisha na pia kuna vingine tu naviacha tu venye vilivyo.

Kipindi gani cha televisheni unachokipenda? Mi napenda vipindi vya televisheni ambavyo, vinanifundisha na kunielimisha. Kipindi ambacho napenda kuona ni programu ya teknolojia ya sayansi. Ambayo inanisaidia kuelewa maendeleo mapya duniani. Kama nilivyosema pale awali napenda ku sayansi. Na napenda teknolojia. Sana sana najipata nikitazama vipindi hivi, vya sayansi ndio pia kuelewa venye teknolojia inaendelea na kukua kwenye dunia.

Mazingira gani ya kazi unayopendelea? Napendelea mazingira ya kazi yenye utulivu na mapangilio mema ama mapangilio mazuri ambapo mtu, mimi naezafanya kazi kwa umakini na ubora. Vipengele navyoviangalia kwenye kujua mazingira yenye utulivu itakuwa kama usio na kelele nyingi ili kuzingatia kazi vizuri, mazingira yenye mwanga mzuri na mapangilio safi. Kunisaidia utulivu na ufanisi. Pia napenda vifaa vinavyohitajika tayari. Kama kompyuta, programu ndiyo kunisaidia kwenye kuboresha kazi yangu. Na pia kazi kuwa rahisi kufanya. Na pia napenda pahali kuna mawasiliano mazuri na wafanyikazi. Wenza ili kuboresha ushirikiano na kupata msaada pale napohitaji kwa muda kifupi. Nafanya vizuri zaidi kwenye mazingira yenye nidhamu, utulivu na rasilimali yanayohitajika kwa utaratibu na ufa.

Unataka kufika wapi katika kazi yako. Nataka kufika kiwango cha juu, cha ufanisi na ubora katika kazi yangu. Nikipata uzoefu na ujuzi wa kutosha kuweza kushughulikia majukumu changamoto zaidi na changamoto zaidi. Pia nataka kukuza taaluma yangu kupata majukumu ya uongozi na kuamua na kuendeleza kujifunza ili kuwa mtaalamu anayeheshimiwa na kuaminika kazini.

Tukio gani muhimu katika maisha yangu? Tukio muhimu katika maisha yangu ni pale nilipoamua kuchukua jukumu la, kuboresha maisha yangu, kupitia kazi na kujifunza kwa bidii. Uamuzi huo ulinifundisha uwajibikaji, nidhamu na umuhimu wa kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya maendeleo ya badaye kwenye maisha yangu.

Je, unapenda kutembea kwa miguu? Ndiyo, unapenda kutembea kwa migu. Sababu ya mi kupenda kutembea kwa migu, kunanisaidia kupumzisha mawazo, kuboresha afya na kufurahia mazingira yanaonizunguka. Pia, ni jinsi, ni njia rahisi ya kujipa muda wa kutafakari baada ya shughuli nyingi, ambavyo nimekuwa navyo kwenye siku yangu, mrefu au fupi.

Unashambuliaje tatizo kazini. Naanza na kuchambua tatizo katika kwa umakini. Kueleza chanzo chake na kutathmini chaguzi zozote zinazowekezana. Kisha napanga hatua za suluhisho nikitumia raslimali na ujuzi uliopo. Baada ya hapo natekeleza suluhisho nakagua matokeo kuhakikisha tatizo limeshafungwa na kuzingatia hatua za kuzuia kutokea tena kwa hiyo tatizo.

Niambie kuhusu njia unayotumia kupumzika. A, ninapumzika kwa kufanya mazoezi ya kupumua kwa kina. Maanake ni deep breathing na meditation. Hii inanisadia kuondoa mawazo yenye, msongo, na kunifanya nitulie kiakili na mwili. Jinsi nilivyo jifunza. Nilijifunza njia hii kwa mtandao na video za mafunzo. Na kwanza kidogo hadi ikawa sehemu ya ratiba yangu ya kila siku. Muda niliyoitumia kila siku napumzika kwa takriban dakika kumi adi kumi na tano. Mara nyingi asubuhi kabla ya kazi ya jioni baada ya shuguli nyingi. Unangependa kushiriki kwa muda gani wa kuchukua unahisi jinsi gani ya kupumzika? Hathari gani ya kupumzika baada ya kupindi hiki nahisi utulivu nikipunguza wasiwasi na kuwa na nguvu ya kuendelea na kazi yangu kwa umakini zaidi. Pia inanisadia kufanya maamuzi na utulivu na kufanya nikuwe na kufanya kuongeza ubunifu kwenye kazi yangu. Unahisi jinsi gani baada ya kupumzika nahisi vizuri nahisi nimetulia na pia naongeza ubunifu kwenye kazi.

Kuna ndege wa kufugwa nyumbani, ndiyo. Ana amini kuwa kuku ni ndege na kuku ndiyo ndege ambao unamfuga hapa nyumbani. Nimemfuga kuku kumi na wawili na wananifuraisha na pia naweza penda kufuga kuku ingine au aina tofauti tofauti ya ndege.

Unavaa miwani? Ndio. Mimi navaa miwani sababu ya mimi kuvaa miwani ni jicho au macho yangu yanatoa machozi kukuwa na mwangaza mwingi na sababu natumia tarakilishi kufanya kazi zangu kila siku. Macho yangu yakakuwa yameathirika na hapo ndo ikabidi daktari aniambie nivae miwani.

Chakula gani unachopenda zaidi? Napenda chakula ambacho kina asili, na ladha nzuri, na lishe bora. Chakula kama vyakula vya kitamaduni, kama ugali, na sukuma, na nyama, navipenda sana. Pia napenda matunda na mboga kwa afya na nishati. Pia kuna wakati ambao napenda chakula vya haraka, mara chache. Kama pizza na burger kwa burudani na hautaki kupika sana unaorder chakula vya haraka kama pizza na burger.

Ungependa kujifunza nini kipya? Ningependa kujifunza ufundi mpya na maarifa ya kidigitali. Ili kuboresha ufanisi na uwezo wa kunisaidia na kusaidia wengine. Pia ningependa kujifunza ufundi wa kompyuta, programu mpya na teknolojia za AI. Pia mbinu za uongozi na usimamizi wa kazi. Ili kuboresha ushirikiano na uzalishaji. Pia kujifunza lugha mpya kama kihispania na kifaransa ili kueleza tamaduni tofauti tofauti na kuongeza pia chances za kupata kazi kwingi.

Je, unatoa sadaka au michango. Ndiyo napenda kutoa michango na sadaka pale ninapoweza. Hii ni njia ya kusaidia jamii kuunga mkono wale wenye mahitaji na pia kuchangia maendeleo ya watu wengine. Pia inanipa fisia ya kuridhika na mashirikiano ya kijamii.

Unapendelea baridi au joto. Napendelea hali ya hewa baridi. Baridi hunipa fisia ya utulivu na ni rahisi kufanya kazi au shuguli bila kuwa na jasho jingi mwilini. Pia mara nyingi baridi huleta usingizi mzuri na utulivu wa akili wakati wowote.

Je, unapenda kuogelea. Ndio, napenda kuogelea. Kuogelea ni njia nzuri ya kupumzika, kufanya mazoezi ya mwili mzima, na pia kupunguza msongo wa mawazo. Pia, kuogelea hunisaidia kuwa mchangamfu na mwenye nguvu baada ya hapo. Sababu, unafanya mwili wote ukuwe kwenye mazoezi. Unapokuwa ukiogelea.

Shughuli yako ya kupendezwa ni ipi? Shughuli yangu kupendeza ni kusoma, kujifunza mambo mapya na kusaidia wengine kwa ushauri na ufahamu. Hii inani umarisha kiakili kunipanua maarifa yangu na kunipa kuridhika kwa kuona matokeo chaya ya msaada wangu kwa wengine na pia kwangu mwenyewe kibinafsi.

Sera gani ya kampuni unayo ona muhimu? Sera ambayo unaona muhimu kwenye kampuni ni ile inayo hakikisha wakika wa wafanyikazi uwazi na ushirikiana mzuri kazini. Kuna vipengele muhimu ambavyo unaviona ama vinahitaji kuviona. Sera ya usalama na afya kazini kuhakikisha wafanyikazi wote wana usalama na wameajiriwa wanajaliwa yani sera ya mawasiliano wazi. Kila mtu anajua majukumu na matarajio ya pale kazini. Sera ya heshima na usawa. Kudumisha mazingira yasio na ubaguzi pale kazeni. Sera za motisha na utambuzi. Kwa hakikisha wafanyikazi hutoa ubora na waju. Kwa kifupi sera zinazolinda wafanyikazi kuhusu kukuza nidhamu na kuhamisha ubora ndizo muhimu zaidi kwa za kampuni yote enye mimi nafanyia kazi.

Mkate wa aina gani unaopenda? Napenda zaidi mkate wa ngano. Ni mzuri kiafya na lishe zaidi. Na hunipa nishati ya kudumu. Pia napenda mkate laini iliokua. Iliokua fresh kwa hasa ukiwa na chai au kahawa. Lakini sana sana napenda kunywa na kahawa.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Wakati wa mapumziko ya mchana mara nyingi nakula chakula kidogo napumzika na kuchukua muda wa kujituliza. Pia huwa natumia muda huo kunyoosha mwili kusoma kwa kifupi na pia kupanga kazi za kipindi ninachokufuata. Ili nikirudi kazini nisiwe na wakati mgumu na kukua na umakini zaidi kwenye kazi na kueka ubora kwenye kazi.

Chakula gani cha kigeni umewai kujaribu? Nimejaribu chakula ya kigeni kutoka Japani ambao unaitwa sushi na chakula hicho kilinipendeza. Pia nimejaribu chakula kingine kinaitwa pasta kutoka Italia pamoja na pizza kutoka Italia na vyakula hivyo vilinipendeza iwa. Havina umuhimu sana kwa mwili ila vinapendeza kwenye ladha na pia yananipendeza kwa kukua chakula kigeni ambacho kina ladha tamu na vile ambavyo inaandaliwa.

Je, unapenda hadithi za ajabu. Napenda hadithi za ajabu. Hadithi za ajabu hunivutia kwa sababu huchochea ubunifu, fikra pana, kuongeza mafikra, na pia mawazo ya vipi kama. Maanake ni najaribu kumaanisha ni inafumbua akili sana na kufanya akili, iweze kuwaza mwenye kutengeneza hadithi hiyo alifikiria namna ipi. Pia mara nyingi mi hubeba mafunzo ya maisha kwa njia ya kuvutia na isiyo chocha kwenye maisha yangu kutoka kwa hadithi hizo.

Je, unapenda upepo au AC? Swali hii nitajibu kwa njia mbili ama kwa maeneleo mawili. Napendelea upepo wa asili, upepo hunipa hisia ya utulivu na hewa safi. Na hunisaidia kujisikia vizuri bila baridi kali. Hata hivyo, AC ni nzuri haswa pale kwenye joto inapokuwa kali sana au kwenye mazingira ya kazi yanayohitajika utulivu.

Umewahi kununua tikiti za tukio? Ndiyo, nimenunua tikiti za tukio. Nimenua tikiti za tukio kwa minadhili ya mambo mengi. Hii inaweza kuwa ni kwa sababu ya nilinunua tikiti za muziki, tamasha la muziki. Nimekwishawahi kununua tikiti za michezo, kwenda kutazama michezo ya rugby na mpira. Na pia kickboxing, pia nimenua tikiti za kitamaduni. Kwenda kuona jinsi au tofauti ya tamaduni zilivyo hapa Kenya. Na pia kununua tikiti kuna hakikisha uhakika na kuingia kwenye tukio. Na kupata nafasi nzuri na pia kupanga bajeti yako usahihi mwangu.

Unapenda kula wali au ugali. Aah swali, safi mno. Kama mkenya na pia kwa utamaduni wangu, napenda kula ugali sana. Sababu napenda kula ugali ni hunipa nguvu na kushiba kwa muda mrefu. Na pia unaendelea vizuri kwa kukula kwa mboga, nyama, samaki, mala, maziwa ya mala, maziwa ya ngombe. Ilhali wali unakulwa tu kwa mboga kidogo tu. Pia ni chakula cha kitamaduni na kinachonifanya nijiskie nyumbani.

Unahisi vipi kuhusu wasilisho? Kuhusu wasilisho na jinsi chache kidogo mwanzoni, lakini mara nyingi nahisi kuridhika na kufurahia badaya kumaliza. Sababu, wasilisho hunijenga ujasiri na uwezo wa kuwasilisha mawazo kwa wengine. Pia, inanipa fursa kuonyesha ujuzi na maandalizi yangu. Hunitoa hisia ya kuridhika, ninapofanikisha kuwasilisha ujumbe kwa usahihi. Kwa kifupi, mawasilisho huweza kuwa changamoto mwanzoni, lakini ni njia nzuri ya kunijenga ujasiri na mawasiliano bora kwa watu wengine.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi? Mara pa ibada naenda mara nyingi, naenda mahali pa ibada mara moja au mara mbili kwa wiki, kulingana na ratiba na majukumu yangu. Hii hunisaidia kukuza imani, kupata utulivu wa kiroho na kushirikiana na jamii yetu. Pia ninafsi nzuri ya kutafakari na kupata mwongozo wa maisha pale kwenye ibada.

Una sasisha vifaa vyako mara ngapi. Ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara. Kulingana na programu au mfumo unaohitajika kwa kawaida programu ya simu na kompyuta mara kwa mara. Ili kuhakikisha usalama na utendaji bora pia mfumo wangu wa OS au mara chache. Lakini kila wakati na upo. Onyesha sasisho muhimu. Na programu malumu kama antivirus au zana za kazi. Nazisafisha sana mara kwa mara ili kuepuka matatizo. Kwa kifupi, nasasihisha vifaa vya na ni njia kudumisha usalama, ubora, na ufanisi wa kazi.

Napenda mikutano aina gani? Napenda mikutano ambayo ina mipangilio, yenye madhumini wazi na pia ushirikiano. Sababu ya mimi kupenda mikutano kama hiyo ni mkutano yenye agenda, kila mtu anajua lengo na muda, muda wa mada, pia ushirikiano wa mashiriki, kila mtu anashiriki, anashiriki mawazo na mawazo, hudhahaniwa. Mikutano fupi ni ya yenye maana, haina kupoteza muda, lakini inafanisha maamuzi. Mikutano ya kujifunza inapofanya, inanifanya mimi na washiriki kupata ujuzi mpya na suluhisho kwa jambo ambalo tunafanya mkutano huo. Kwa hayo napenda mkutano yenye nayolenga matokeo na yanayoendelea kwa ufanisi na kwenye suluhisho ya jambo.

Tundalako la kupendeza ni lipi. Tundalangu la kupendeza ni tunda la zabibu. Sababu ni zabibu linaladha tamu na safi. Zabibu ni rahisi kula na linatoa ni shati haraka. Zabibu linavirutubisho muhimu kama vitamini na anti-o diets. Linanikumbusha kumbukumbu nzuri za familia na picnic tulizokuwa tunaenda. Tunakula zabibu.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana. Nakula aina chakula tofauti tofauti. Na mchana mara nyingi nakula chakula kawaida na chakula mlo kamili. Kawaida nitakula ugali au wali au ugali kwa sehemu ya msingi na ya mlo. Nitakula mboga ya viru tubishio na afya kumaanisha vitamins. Ndakula nyama samaki au kipande cha mayai kupata proteini. Ndakunywa maji na juice au juice kudumisha nishati. Kujaza nishati kudumisha afya na kushughulikia shughuli za mchana kwa ufanisi. Ndomaana nakula chakula hivi.

Je, umewahi kulima, ndiyo, nimewahi lima, sababu ya uzoefu, mimi nishawahi lima, nimetumia njia nzuri ya kuhusiana na asili, kuona mimea ilikua na, ikikua na kuzaa. Pia kulima hunifundisha subira na nidhamu, kulima kunahitaji muda na utunzaji wa mara kwa mara wa mimea. Pia mimi kupenda kulima ni sababu inatoa chakula safi na mavuno, kama mboga, matunda na maua. Pia mimi kupenda kulima ni kwa kuchangia afya ya mwili na akili. Kufanya kazi ya mikono nje husaidia kupumzika na kukuwa na nguvu.

Je wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku. Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Kuamka mapema hunipa utulivu, muda wa kupanga siku, na umakini mzuri wa kufanya kazi kabla ya kelele za siku kuanza. Pia, hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na mpangilio mzuri.

Je, unapenda kusikiliza redio? Ndiyo, unapenda kusikiliza radio. Mara nyingi, huwa huiwasha kusikiliza muziki, taarifa za habari, na vipindi vinavyotoa maada na mada za kijamii au elimu. Wakati mwingine, pia huiyeka tu kwa sehemu ya kujiburudisha na kupunguza mawazo.

Chakula gani cha jadi unachopenda? Chakula cha jadi ambacho ninachopenda ni kile kinachohusiana na tamaduni za nyumbani na ladha ya kawaida ya kikanda. Kwa mfano, napenda ugali wa mahindi au mchele wa kienyeji pamoja na mboga za majani kama sukuma wiki, mchicha au kunde. Na mara nyingi, nyama au samaki wa kienyeji, hii ni kwa sababu chakula hiki ni cha afya. Kinachonipa nguvu na kinanikumbusha mila na tamaduni za kifamilia.